Mimi nahifadhi pesa kwa njia tofauti tofauti ya kwanza mimi naweza hifadhi kama cash. Ama pesa ambayo ninaweza kuiona hivi na kuigusa. Namna ya pili nasave kwenye simu. Simu pale hivi kwenye mpesa ama mshwari huko ni mahali kuzuri kwa kusave na mwisho ni bank. Banki watu wengi nikidhani husave pesa huko pia mimi husave huko.

Kwangu mimi napenda kusoma kuliko kuandika manake kusoma haitaji haitaji effort kutoka kwangu kusoma tu ni kuangalia kitabu na kuweka akili yako kwenye muda uliopo ili kuweza kuelewa ambacho kinacheandikwa kwenye kitabu na kufwata hadithi ambavyo inaenda mimi kwangu naona kusoma ni afadhai kuliko kuandika manake bila kusoma huwezi andika.